Nieze kuambia kuhusina na mahali ambapo mimi naishi. Kwanza kabisa mimi ntasema naishi katika sehemu ya mazingira ambayo iko tulivu. Na mazingira unapata katika mazingira ambapo mimi nahishi. Mvua hunyesha kwa kila wakati bila kusita. Unapata kwamba kutokana na iyo unapata mazingira ya eneo ambapo mimii naishi. Iko tulivu, mazingira ambayo kuna kijani kibichi kila sehemu. Unapata kutokana na iyo ni mazingira ambayo inaweza kuvuatia na inaleta mvuto fulani sana ya kuweza kufurahisha. Unapata kutokana na iyo inaleta ile mvuto na inaeza kufurahisha zaidi. Kwa upande mwingine pia mimi naweza sema mahali ambapo mimi naishi. Labda unapata kwamba mahali hapo kuna muvuto fulani. Kwa sababu unapata kila wakati mahali napoishi ni tulivu. Iko katika hali nzuri na inapendeza zaidi. Kwa sababu unangalia mahali pale hakuna kelele tofauti tofauti. Mazingira ya pale ni mazingira tulivu ambayo imeweza kutulia na imeweza kunyamaza zaidi. Na kutokana naiyo unapata sehemu hiyo inaweza kuvutia zaidi. Halafu pia tena unapata sehemu ambapo mimi naishi, hakuna ile mvurugano ya watu, ama hakuna ile msongamano ya watu. Unapata sehemu hiyo ni sehemu ambayo imeweza kutulia, ni sehemu ambayo imeweza kutulia, mazingira ya pale imeweza kutulia. Na hakuna watu ambao wanapiga kelele, wanachafua mazingira kwa ovyo. Kwa sababu unakuta katika mazingira labda ambapo watu wameweza kujazana. Watu wameweza kutapakaa ovyo, wanaishi tu ovyoovyo. Unapata kwamba mazingira kaa yale wakati mwingi unapatanga. Kuna changamoto ya labda ya ukosefu wa maji. Kuna changamoto labda ya saa zingine ya chakula. Kuna changamoto ya ukosefu ya mahali ambapo watu wanaishi. Na kutokana na iyo unapata kuamba jinsi watu wanaishi pale wanaishi tu kwa ile njia ambayo ni ya huruma zaidi na njia ya hali ya chini zaidi. Lakini pale ambapo mimi naishi unapata kwamba mimi naishi sehemu ambayo imezweza kutulia. Sehemu ambayo ineweza kufurahisha. Na ukiangalia sehemu hii ni ile sehemu ambayo watu wajasongamana na ukiangalia majengo yameweeza kujengwa katika njia ya kisasa ambayo ata ukikuwa katika chumba chako unejihisi utulivu na kila wakati umetulia. Halafu ukiangalia sehemu za nje hapa kwenye mimi naishi nimeweza kuhakikisha nimepanda aina tofauti ya miti kwa sababu unapata ukipanda aina tofauti tofauti ya miti inaleta ile utulivu inaleta ille kivuli na inafanya mazingira kuweza kukuwa tulivu na ya kuvutia zaidi na kutokana na hiyo unapata kuna mvuto fulani ambao uneweza kukuja kutokana na sehemu kama hizo na kila mara unapata kwamba ineweza kuleta shangwe zaidi na ineweza kukufanya uweze kujihisi mwenye mtu umetulia zaidi sana. Alafu pia tena kitu ingine ambayo nimeweza kuvutia na sehemu, unapata tena katika eneo ambao mimi nahishi, unakuta kwamba watu wengi wanatamani eneo hiyo kwa sababu unapata eneo hiyo ni eneo mashamba yenye rutuba sana. Kwanini niseme hii ni mashamba ynye rutuba? Kwa sababu unapata eneo hilo kila wakati, tukipanda mazao, tukipanda aaina tofauti, tofauti ya mimea, unapata inaweza kukua katika njia nzuri zaidi, na inaweza kufanya, kama ni tumepanda labda mimea kama mahindi, unapata kwamba hindi, inaweza kunona vizuri, inazaa vizuri, na kutokana hiyo, inafanya watu wengi wanaeza kutamani eneo hiyo, kwa sababu ni eneo yenye mazao ya kila aina. Unapata kwamba ukijaribu tu kupanda mimea yoyote, unapata kila wakati inaweza kuvutia zaidi na kuweza kufanya mzuri na unapata inaongeza mapato. Alafu tena na ukiangalia barabara ya sehemu ambapo mimi naishi, unakuta kwamba barabara zile zimeweza kutengenezwa kwa ustadi sana. Na hakuna tiko barabara zile ya ziko na mashimo, kukuwa na mavumbi, na utokana na hiyo unapata kwamba, mimi wakati labda kama ni wakati ya usafiri, mimi huweza kusafiri kwa urahisi sana na kwa njia ya utulivu, kwa sababu unapata ni zile barabara zimeekwa katika njia ya kisasa na una weza kupita.

Nimewezakuuliza kwamba ni kipawa gani ambayo nikonayo. Unapata kwamba nikiweza kuongelea kuhusiana na kipawa ambacho mimi nikonacho. Mimi nikona kipawa ya kucheza mpira. Kwa nini niseme nikona kipawa ya kucheza mpira? Kwa sababu mimi ni mchezaji mkubwa sana wa timu ya taifa hii hapa nchini Kenya ambayo tunaita Harambe Star. Na mimi nilieza kugundua kipawa changu nikiwa katika nikiwa mdogo sana na kitu ambayo ilifanya nikaweza kugundua kipawa changu ni siku moja mimi wakati ni kwanzia tunilipokuwa na umri wa miaka mitatu. Niliponza tu kujua kuhusiana na mambo tofauti tofauti, nilikuanga kila wakati na ile hamu ya kutamani kucheza mpira naambia wazazi wangu, ukienda sokoni usisahau kuniletea mpira, kwa sababu kwanza kenye ilifanya ni kagundua kipaji changu mapema hivo, ni kwamba wakati nilikuanga mdogo nilikuwa naweza kutazama mpira kwenye televisheni, kwenye simu ya wazazi wangu. Na kutokana na hiyo kila wakati nilikuwa napenda sana. Kutamani kucheza mpira kama jinsi ambao watu kwa televisieni wanaweza kucheza na kutokana na hiyo ilinipa. Nieze kupenda mpira sana na kutokana na hiyo ndiposa nikagundua kumbe mimi nina kipajia kucheza mpira. Kwa ababu nilipoanza kuenda shuleni ilikuwa kila wakati nahakikisha kwamba ninajiunga na timu tofauti tofauti ili nieze kufanya mazoezi na kuweza kujua zaidi. Liche ya hiyo yote mimi siku moja nilijikuta kwamba nimeheza katika shule ya msingi nimeweza kufanya vizuri katika mpira na timu yetu ikaweza kuhakikisha kwamba imeenda hadi ikaenda kucheza taifa la nje na kutokana na hiyo napata kwamba ujuzi yangu ilieza kuonekana. Na kila mtu alikuwa anapendezwa sana na jinsi nilivyo nilikuwa nacheza. Na kutokana na hiyo unapata kwamba ilinifanya watu wengi sana wakanipenda, watu wengi wakahakikisha kwamba mimi na. Najihusisha na uchezaji wa timu mbali mbali. Kila mtu alikuanga anasema kijana huyu mimi napenda sana namtaka akuje acheze timu yangu. Na kutokana na hiyo nikapata kujiunga na timu ya taifa letu. Hadi sasa mimi kila mara na unajipata kwamba naeza kuchezea taifa letu na kila wakati tu mimi nahakikisha kwamba naeza kujikakamua zaidi na kuhakikisha nahakikisha kwamba nimeweza kuchochea kipawa changu cha uchezaji. Kwa sababu unapata ile kipawa cha uchezaji imeweza kunisaidia sana katika maisha yangu kwa sababu jambo ya kwanza ambayo imeweza kunisaidia kupata umaharufu. Kwanini niseme imeweza kunusaidia kupata umaharufu? Kwa sababu unapata kipawa ile kila ninapocheza unasikia mashabiki wengi wanasema tu wanaita jina langu kwa kishindo. Kila mtu anataka tu kukuwa karibu nami kwa sababu ile umaharufu ambayo imeweza kunipatia. Jambo ingine pia tena kutokana na kipawa changu imeweza kunipatia ile mapato ya kila siku. Kwa nini niseme imeweza kunipatia ile mapato kwa sababu unapata pale ambapo naeza kuchochea kipawa changu cha uchezaji. Ninaeza kupata marupurupu tofauti tofauti. Kuna zile timu ambazo inatupa marupurupu mbali mbali. Na kutokana na hiyo unapata kwamba ninaeza kunikimu katika maisha yangu ya kila siku. Kila wakati inaweza kubadilisha maisha yangu kwa njia tofauti tofauti na imeweza kunisaidia sana. Alafu tena kitu ingine ambayo nimeweza kujifunza kutokana na kipawa kipaji changu ni kila wakati napaswa kukuwa mtu mvumilivu. Kwa nini niseme unapaswa kukua mtu mvumilivu? Kwa sababu unaona kwanza kama mimi ndio hata niweze kupata ile taji ya kuweza kuingia katika timu ya taifa letu. Nilikuwa na uvumilivu sana. Nilikuwa nafanya mazoezi kila mara. Kila wakati nahakikisha kwamba nafanya mazoezi. Ndiposa siku moja kwa kutokana na uvumilivu yangu, matokeo yangu ikaeza kuonekana na nikajipata kwamba nimeeza kuchukuliwa na timu ya taifa. Na kutokana na iyo imeleta burudani sana kwangu na kwa familia kijumla. Na pia hata kwa taifa letu. Alafu pia jambo ingine ambayo nimeeza kujifunza kutokana na kipaji changu cha uchezaji mpira ni kwamba unapaswa kukuwa mtu mwenye bidii kila wakati. Kwa ni niseme unapaswa kukuwa mtu mwenye bidii kwa sababu unapata kila wakati ambapo unaeka bidii kama labda unacheza mpira, labda unafanya jambo fulani mazoezi. Ukieka bidii unapata kwamba inaeza kuongeza ile kipawa chako ama inaeza kuchochea ile kipawa chako na unapata kwamba kila wakati ambapo unajihusisha na mambo tofauti unaeza kufanya.

Nimeweza kuulizwa kwamba niambie kuhusu ujuzi ungependa kujifunza. Kwa kweli kabisa mimi kuna maujuzi tofauti, tofauti ambayo kila wakati mimi hupenda kujifunza. Na kutokana na iyo kwa sababu mimi ni ule mtu ambayo kila wakati napenda kujifunza mambo mapya unaona kwa sababu kwa dunia ya sasa unapata kwamba mambo hubadilika kwa haraka. Na kutokana na hiyo, nimejifunza ya kwamba, kila wakati lazima uhakikishe kwamba, unaeza kujifunza katika unaeza kujifunza ujuzi mpya. Na mimi ambayo kwanza ujuzi ya kwanza ambayo ningeeza kupenda sana kujifunza mpya, ni jinsi ya kutumia teknolojia ya kisasa. Kwanini niseme kutumia teknolojia ya kisasa, labda vimashivitu kama vifaa, kama kompyuta, laptop, simu ya mkono. Mimi kweli kabisa huwa nakuwanga na matamanio ya kuhakikisha kwamba kila wakati naeza kujifunza nyanja mbali mbali kuhusiana na teknolojia ya kisasa. Kwanini niseme najifunza kutoka na teknolojia ya kisasa. Kwa sababu unapata kutokana teknolojia ya kisasa. Ukieza kujifunza mambo mbali mbali. Utapata kwamba itaeza kurahisisha kazi yako. Unaeza fanya kazi kwa urahisi na kwa umakini zaidi. Ukitumia teknolojia ya kisasa kwa sababu unaangalia katika dunia ya sasa. Mambo mengi tunahakikisha kwamba tunafanya kwa njia ya kisasa, tunatumia teknolojia ya kisasa. Na kutokana na hio unapata usipojua teknolojia ya kisasa utapata kwamba ni changamoto kubwa sana. Na itaeza kukudhuru sana wakati labda unafanya jambo fulani na labda hujui kuhusiana na teknolojia. Kwa sababu unapata kuhusiana na teknolojia kama tuseme labda unafanya wewe ni mwana biashara. Na unahakikisha kwamba unajua teknolojia ya kisasa, utapata kwamba pale ambapo unajua teknolojia ya kisasa, utajua jinsi ya kueka zile rekodi, zako vizuri kwa njia ya kisasa kwa urahisi, utapata utajua zaidi kuhusiana na ile hali ya kuweza kuuza bidha hapo katika mtandao wa kijamii kwa urahisi. Na pia utajua ni watu wagani ambao wanaeza kupenda ile bidha ambao unauza zaidi na kwa urahisi sana unaeza kuwakagua na kuhakikisha unawalenga pale ambapo unaeza kuuza bidha zako katika mtandao ya kijamii. Na kutokana na iyo, ndiposa mimi kila wakati hupenda kujifunza mambo kuhusiana na teknolojia mara kwa mara. Kwa sababu pia unapata kutokana na ile kujua teknolojia ya kisasa, unapata pia kila kitu inaboresha hata jinsi ambao unafanya mambo. Kwa sababu unapata pale ambapo unatumia teknolojia ya kisasa kufanya kazi, kama nikufanya uzalishaji. Unapata ile matokeo inaeza kutoka matokeo ya hali ya juu kabisa na kutokana na hiyo matokeo ya hali ya juu unapata kwamba watu wanaeza kufurahia mavuno yako na kufurahia jambo yote ambao unafanya na kutokana na hiyo inamvuto sana na inaleta ile hali ya wanunuzi kueza kufurahia bidhaa yako kwa sababu kila mnunuzi anapenda kuchukua bidhaa. Ampayo ni ya kiwango cha juu na hata kama ni bei rahisi lakini ikuwe bidhaa mzuri. Alafu pia kitu ingine ambayo nimeeza kujifunza kutokana na kujifunza teknolojia ya kisasa. Unapata kutokana na teknolojia ya kisasa mtu anaeza kukuwa na ile hali ya kufanya kazi kwa urahisi. Kwa nini niseme anakuwa na ile hali ya kufanya kazi kwa urahisi? Kwa sababu unapata pale mtu ambapo anatumia teknolojia ya kisasa labda kueka rekodi. Unapata kama kitambo ilikuwanga kueka rekodi lazima ukae chini uweze kuandika moja kwa moja kuhusiana na kitu fulani. Kama labda ni kuhesabu ukae chini uhesabu moja kwa moja. Lakini unapata kutumia mfumo ya teknolojia ya kisasa. Kama ni pale ambapo unataka labda kuhesabu vitu fulani ama unataka kuhesabu nambari ya bidhaa fulani unapata kwamba kuna ile mtindo wa kisasa katika kompyuta yako ambao tu una eza kuandika tu na kompyuta inaeza kukufanyia ile hesabu yote na kutokana na iyo unapata kwamba inaokoa muda sana na inafanya kazi inakuwa katika njia ambayo inaeza kukuwa na uhakika kamili kulinganisha na enzi hile ambapo ulikuwanga unaandika rekodi na kalamu na unapata kwamba saa zingine labda ukikosea mahali pamoja inakurudisha nyuma sana lazima uanze tena vizuri na kutokana na hio unapata ilikuwanga changamoto kubwa sana na ilikuwa inapoteza muda, inapoteza nguvu, inapoteza kila kitu yani inafanya kazi kazi inaeza kurudi nyuma sana na inaanza ilikuwa inaleta changamoto kubwa sana alafu tena kitu ingine ambao nimeeza kuona kutokana na teknolojia unapata.

Ati ni tabia gani unayoipenda kwa wengine? Kwa kweli kabisa, kuna tabia tofauti tofauti ambayo watu hupenda kutokana na wengine. Na kutokana na hiyo unapata, kuna tabia ambayo kila wakati labda ungependa wengine waeze kuzingatia na wengine waeze kufuata. Na kutokana na hiyo unapata, inaleta burudani fulani na inaleta muhemko fulani ya utulivu. Na unapata kwamba watu wanaeza kufraia zahidi au ukieza kufuatilia mambo tofauti tofauti. Unapata kwamba kama mimi kuna tabia ambao mimi kila wakati ningependa wengine waeze kuwa na tabia kama hiyo. Kwanza kabisa ningependa mtu aeze kukua na tabia ya uvumilivu. Kwa nini niseme mtu anapaswa kukua na tabia ya uvumilivu. Kwa sababu unapata kwa maisha ya kisasa unapata kwamba mtu anapaswa kukua na ile hali ya kuweza kuvumilia kuhusu mambo tofauti tofauti. Na kutokana na hiyo unapata kwamba inaleta furaha na, inaleta utulivu fulani katika moyo. Pale ambapo unapata mtu ako na ile roho ya kuweza kuvumilia. Labda ameeza kupatana na changamoto mbalimbali. Unapata akikuwa tuna ile roho ya kuweza kuvumilia. Unapata kila wakati anaeza kusonga na maisha. Hata saa zingine unapata kwamba maisha imeeeza kukataa kusonga. Lakini pale ambapo mtu anakuwa na ile hali ya kuweza kuvumilia. Unapata mtu yule anaeza kusonga zaidi na kuweza kuendelea zahidi kwa haraka na kutokana na hiyo unapata kwamba inaleta ile utulivu na inaleta furaa ya moyo kila wakati na kutokana na iyo unapata kwamba imeeza kutusaidia sana katika kuhakikisha kwamba tunaeza kuishi maisha ya utulivu alafu pia tena tabia ingine ambao mii napenda kwa wengine napenda kuwa sana wale tabia ya watu ambao wako na bidii. Kwa nini niseme napenda watu ambao wako na bidii? Kwa sababu unapata kila wakati ambapo labda kazini, watu wako na bidii, unapata kwamba watu wakikuwa na bidii jambo la kwanza watamaliza kazi kwa haraka. Alafu jambo ingine wataeza kutimiza malengo yao kwa muda mwafaka ama saa zingine hata watamaliza mapema kabla ya muda ambao walikuwa wameitenga. Alafu tena kitu ingine itaeza kuwasaidia kuongeza usalishaji. Kwa nini niseme itasaidia kuongeza usalishaji? Kwa sababu utapata pale ambapo labda mtu ameeza kuhakikisha kwamba, ameweza kueka muda wake, ameeka bidii kwa kazi, utapata kwamba ile uzalishaji na ile mapato anapata pale, itakuwa nyingi zaidi kushinda jinsi ambao watu labda walikuwa wametarajia. Alafu tena kitu ingine ambao pia nimeeza kupenda tabia ingine kwa wengine, ni watu wale ambao wanahakikisha wanazingatia usafi yao. Unajua kwanza kabisa naeza sema usafi ndio kitu ya kwanza katika maisha ya binadamu. Kwa nini niseme usafi ndio kitu ya kwanza ya kuzingatia? Kwa sababu unapata pale ambapo mtu yeyote utamkutana naye na wakiupate kwamba ako msafi. Utapata kwamba mtu yule ako na ata kuongea yake anaongea kwa mpango, anaongea vitu ya maana na vitu ya hekima. Na kutokana na hiyo, unapata hata mtu yule akiwa msafi, unapata ako na ujasiri, ako na ile njia ya kuweza kujieleza kwa uzuri. Alafu pia tena tabia ingine ambao mimi ningependa kuona kwa wengine, ni ile tabia ya kuweza kukua na huruma. Kwa nini niseme mtu aeze kukua na ile tabia ya huruma? Kwa sababu unapata pale ambapo mtu anaeza kukua na ile huruma kutoka ndani, unapata mtu yule, itakua raisi sana kuweza kuhakikisha. Kwamba anasaidia wengine, akiangalia labda mtu anapita na changamoto fulani, itakuwa rahisi sana mtu yule kuweza kumsaidia kwa sababu yake ya ile roho ya huruma ambao akonaye. Na kutokana na hio unapata kwamba inaeza kuleta mvuto fulani, inaeza kuvutia sana kutokana na ile uruma mtu akonaye. Alafu tena kitu ingine ambao pia mimi, tabia ingine ambao ningependa kuona kwa watu ni ile tabia ya kukua msema ukweli, ile tabia ya uaminifu. Kwa nini niseme ukuwe na tabia ya uaminifu? Kwa sababu unapata kwa sasa ndiyo mtu aweze tu kuhakikisha kwamba kazi inafanyika vizuri. Lazima ukuwe na uaminifu. Na ukikuwa na uaminifu utapata kwamba hata kazi ambayo unafanya inaenda kwa urahisi sana na inaenda kwa njia nzuri. Kwa sababu unapata ile uaminifu ambao ukonae unaeza kuhakikisha kwamba unayatenda na unahakikisha kwamba inafanyika kwa uzuri. Na kutokana na hiyo unapata kwamba inaleta furaha na inaleta burdani sana katika maisha ya sasa na kutokana na hiyo unapata ukiakikisha kwamba uko na ile furaha kila wakati unapata kwamba inaleta picha nzuri na inakufanya unonekane mtu mzuri katika jamii na inaleta ile ushirikiano na urafiki katika jamii.

Ati nimeuliza ya kwamba je wewe ni mtu wa ubunifu. Kwa kweli kabisa mimi naweza sema mimi ni mtu mbunifu sana. Kwa nini niseme mimi ni mtu mbunifu? Kwa sababu unapata kwamba kutokana na mambo mbalimbali ambao mimi nafanya. Naona kwamba mimi ni mtu ambaye naelewa mambo kwa urahisi sana na naweza kuzindua mambo tofauti tofauti. Na kutokana na hiyo ndiposa mimi naweza sema mimi ni mtu mbunifu sana. Kwa sababu jambo ya kwanza ambayo inafanya mimi niseme mimi ni mtu mbunifu, unapata kwamba jambo la kwanza ambao inafanya mimi niseme mimi ni mtu mbunifu, unapata kila wakati kutokana na majira tofauti tofauti, mimi naweza kuzindua vitu tofauti tofauti ya kuweza kusuluhisha mambo. Kama unapata kwamba kuna wakati fulani ambapo kulikuwanga na changamoto sana ya jinsi ambayo labda watu wanaweka rekodi yao, watu wanaweka mambo yao. Na unapata kwamba niliweza kuketi chini na nikakuja na mbinu mpya ambapo inaweza kurahisisha kazi ya watu labda kuweka rekodi, kuweza kuhifadhi zile rekodi. Kutokana na hiyo unapata, najiona kwamba mimi ni mbunifu na mtu mwenye kujua jinsi ya kuzindua vitu mpya kila wakati. Alafu pia tena kitu ingine ambao imeweza kunifanya nione mimi ni mtu mbunifu sana. Unapata kwamba kila wakati mimi pale hata nikikuwa shuleni. Unapata kwamba ninahakikisha kwamba kuna vitu yaani kuna zile labda katika somo la kemia, katika somo la hesabu unapata kuna zile hesabu ambayo inaleta changamoto sana na labda inakuwa. Iko na ugumu sana ya kuifanya na labda unapata kwamba pale kwenye kitabu ambayo unapata kudurusu. Unapata kwamba kuna zile formula ambayo ni tofauti tofauti ambayo unapaswa kutumia lakini unapata saa zingine zile formula unajaribu kuzielewa haupati kuelewa lakini kutokana na ubunifu wangu unapata kwamba mimi kwa mara nyingi naweza keti chini alafu na nikuje na formula ambao mimi naielewa na kutokana na hiyo unapata kwamba naweza naweza tumia formula ile naijua vile jinsi ya kuweza kuitumia alafu nahakikisha kwamba inaweza kunipatia majibu sahihi katika njia sahihi. Na kutokana na hiyo unapata kwamba najiona kwamba mimi ni mtu mbunifu sana na mtu mwenye kuelewa mambo zaidi. Alafu pia unapata tena kwa upande mwingine kutokana na mambo tofauti tofauti ambao nimeweza kufanya katika. Kwa sababu unaona katika dunia ya sasa unaona kuna mambo mingi ambayo huweza kufanyika na kutokea hapa na pale. Na kutokana na hiyo unapata kwamba nimeweza kwa kutafuta njia tofauti tofauti ambao naweza kuhakikisha kwamba na suluhisha mambo hiyo na kutokana na hiyo unapata kwamba mimi hujiona sana mimi ni mbunifu na mtu mwenye hekima na mtu mwenye maarifa ya kujua mambo tofauti tofauti alafu pia kitu kingine ambacho kimeweza kunifanya mimi nijione mimi mbunifu zaidi. Unapata kwamba saa zingine kuna changamoto tofauti tofauti ambao zimeweza kutokea. Kuna mambo tofauti tofauti ambazo zinaweza kutokea katika familia labda katika kijiji chetu ama katika taifa. Unapata kwamba mara kwa mara mimi huenda tu kuna naenda kufanya utafiti. Na soma vitabu vya aina tofauti tofauti natumia teknolojia ya kisasa na kutokana na hiyo unapata kwamba ninaweza kukuja na suluhisho ambayo itaweza kusaidia kutatua jambo hilo na kutokana na hiyo inanifanya kweli nijione mimi kukua mbunifu zaidi na unapata kwamba kwa kweli kabisa kukua mbunifu iko na umuhimu wake nyingi sana kwa nini niseme kukuwa mbunifu iko na umuhimu kwa sababu unapata pale ambapo uko na ubunifu fulani unapata kwamba jambo la kwanza hata inaweza kukusaidia kukupa riziki yako ya kila siku kwa sababu unapata pale ambapo uko na ubunifu fulani unaweza kukua na majibu ya maswali fulani ama majibu ya tatizo fulani na kutokana na hiyo unapata kwamba wakati unaenda kusuluhisha tatizo fulani kutokwa watu fulani unasema lazima kabla hata sijaweza kutatua tatizo hili kwa sababu niko na suluhu ya tatizo hili, lazima uweze kutoa malipo fulani, ama uweze kutoa pesa za kiwango fulani, ndiposa niweze kusuluhisha tatizo hili. Na kutokana na hiyo unapata, inaweza kuboresha maisha yangu zaidi na kufanya maisha yangu kuonekana vyema zaidi. Alafu tena umuhimu nyingine ya kukuwa mbunifu, unapata kwamba watu wengi wanaweza kukutazamia wewe na unaweza kukuwa kioo bora katika jamii.

Ati ni mulize kwamba unapenda kusoma gazeti ama habari mtandaoni. Kwa ukweli kabisa mimi napenda kusoma habari mtandaoni. Kwanini niseme mimi hupenda kusoma habari mtandaoni? Kwa sababu unapata kupitia kutokana na teknolojia ya kisasa imenifanya mimi kila wakati nipende ile kusoma habari mtandaoni. Kwa sababu unapata ile kusoma habari mtandaoni inaleta furaha na ni kama yani ukisoma habari mtandaoni unapata zile abari kwa haraka na kwa muda mfupi umeza kujua ni nini inendelea nje nje na ndani ya inchi kwa muda mfupi iwezekanavyo unapata kusoma. Habari mtandaoni imekua njia ya kisasa zaidi. Kwa sababu ukisema kutumia kungoja gazeti, chapisho ya gazeti ambayo inatoka kila siku. Utapata kwamba jambo la kwanza kusoma gazeti itakuwa na changamoto sana. Kwa sababu utapata gazeti kila siku inatolewa toleo moja ambayo inaeza kusimamie hiyo siku nzima. Lakini ukienda katika mtandao ya kijamii habari yoyote ambayo inachipuka tu dakika yoyote unapata kwamba imeweza kusambazwa kila mahali kwa masekendi hata kama ni dunia mzima unapata kwamba inaeza kutembea kwa urahisi na kwa haraka sana na kutokana na hiyo unapata kwamba imekua njia ambayo mimi napenda sana kwa sababu habari inaweza kukufikia kwa njia rahisi na kwa njia mwafaka zaidi alafu tena ukilinganisha pia ukisema gazeti unapata gazeti bei ya kununua gazeti iko gali kulingana na kuliko ile ya kutumia interneti ama mtandao wa kijami. Kwa sababu unapata zile kununua data ambao unataka kutumia katika mtandao wa kijamii. Iko katika bei nafuu sana. Kuliko kuenda kununua gazeti ambao utapoteza muda kuenda mjini kutafuta gazeti. Kuenda mahali flani kutafuta gazeti. Alafu pia unenda kununua kwa garama ya juu. Alafu pia tena kitu ingine ambao nimeza kufurahia kuhusiana na habari za mtandao ya kijami. Unapata habari hiyo kwa njia bora zaidi. Kwa sababu unapata katika mtandao ya kijamii. Habari zile kuna habari mingi ambao hukuja kwa njia ya picha, kwa njia ya video, kwa njia ya maongezi na unapata kwamba kutumia hiyo unapata kwamba unaweza kujua ni nini ilifanyika katika sehemu fulani. Yani unakuwa na ile taswira ya kuelewa zaidi na kuiona katika hadi unajihisi kwamba labda nikana kwamba ulikuwa tu karibu ya semu ya Tukio. Ukilinganisha na gazeti pale ambapo tu utapata kwa gazeti kuna maandishi peke yake huwezi sikia sauti kwa sababu unapata labda sa zingine pale ambapo katika mtandawa kijamii labda kuna tukio fulani ilifanyika na kuna sauti fulani ambayo ilitoka utasikia tu ile sauti katika njia yake hasilia labda ililipuka pa sasa unapata kwamba uteza kulisikia lile sauti lakini pale kwa gazeti utaweza tu kusoma maneno ambayo uwezijua labda ilitendeka kwa njia gani. Alafu tena katika mtandao ya kijamii unapata tena imeza kurahisisha mamba kwa sababu unapata habari za mtandao ya kijamii mara kwa mara inaweza kukua habari ambayo ineweza kukufikia kwa haraka sana na uneza kujua ni nini la kufanya. Kuliko kulinganisha na ile kutumia gazeti ambao lazima uweze ungoje uende utafute gazeti na labda ata saa zingine habari zingine uneza kosa kusoma labda kwenye gazeti. Kwa sababu unapata gazeti kwa muda mrefu, kwa muda mwingi iko na zile, hiziko na makurasa mingi, na unapata labda kuna kurasa tu fulani ambayo wewe kila wakati hupenda kusoma, na unapata kwamba labda habari zingine uneweza kosa kufuatilia. Kwa sababu labda unaona labda utaweza kuo umechoka lakini kwa mtandao ya kijamii pale ambapo tu habari yoyote itaeza kutokea utapata kuamba habari hile ata enyewe itajileta pale utaiona tu kwa urahisi na utakuta kuamba uneza kuielewa na kujua habari hiyo kwa urahisi sana. Halafu pia tena kitu ingine ambayo inanifurahisha na habari za mtandao ya kijamii. Unapata kwamba kupitia mtandao ya kijamii habari inaweza kukuja kwa njia ambayo ineza kueleweka zaidi. Kwa nini niseme ineza kukuja kwa ile njia kueza kueleweka zaidi. Kwa sababu unapata ile habari inatoka inakuja katika na mtandao ya kijamii. Unapata inakuja na taswira kamili. Kwa sababu unapata pale ambapo habari imekuja inaandamana na sauti, inaandamana na video, inaandamana na ishara tofauti tofauti. Na kutoka na hiyo unapata kwamba unaweza kukuwa na ile hali ya kuelewa kwa urahisi sana na kujua ni tukio ipi ambao ilieza kufanyika. Ama ni jambo fulani ilieza kutukia kwa njia gani na kwa namna gani.

Ati nimeuliza kwamba ni kumbu kumbu gani nzuri ambazo unazokumbuka za utotoni. Unakuta kwamba kwanza utotoni ni wakati ambapo mimi nilieza kukua mdogo na kuna mambo tofauti tofauti ambayo ilikua inafanyika kwa maisha yangu. Ambayo kila wakati mimi nikiweza kuketi chini na niweze kutafakari kuihusu unapata kwamba inaleta furaha na inafanya unaweza kukumbuka zile maisha za utotoni. Kwanza kabisa kumbukumbu ambayo mimi naeza kukumbuka ya utotoni nakumbuka ni ile kumbukumbu ambapo mimi nilikuwa nikianza shule yangu ya chekechea. Kwanini niseme nikianza shule yangu ya chekechea? Unapata kwamba wakati ule nilikuanga bado mdogo, sikukua na ile uwezo ya kueza kutembea sana, sikukua najua sehemu tofauti tofauti. Sasa kitu ambacho ilifanyika, nikapata kwamba wazazi wangu waliweza kunipeleka katika shule, lakini shule ile unajua katika enzi ile kila mahali ilikuanga, misitu ilikuanga mingi, vitu ilikuanga, vichaka vilikuanga mingi sana. Sasa kutokana na iyo, alafu shule ilikuanga mbali. Sasa ilifanyika kwamba wazazi wangu waliweza kunipeleka shule. Na walipo nipeleka shule siku ya kwanza, nilienda na wazazi wangu, pia wakati nilienda darasani, wazazi wangu wakaeza kurudi nyumbani na kuningojea nirudi wakati wa jioni. Sasa mimi nilipoenda shuleni, nilipo fika shuleni, nikahakikisha kwamba hiyo siku nikaingia darasani, tukasoma, nikanza kukua na ileo na utangamano bado kwa sababu kwanza mimi sikuwa na juana na watu sana, yaani sikuwa nimezoeana ile na kutangamana na watu sana, unapata kwamba hio siku ya kwanza, ndiposa nikangalia shule, jinsi ambavyo inakaa, nikaona kuna watoto wenzangu, nikaona kuna watu wengine, kuna walimu, kuna jinsi madarasa inakaa, jinsi nikapatiwa vitabu, nikapatiwa kalamu hapo ndipo safari yangu ya masomo ilianzia. Sasa unapata ile siku nikaanza kuanza kutengeneza marafiki pole pole. Sasa siku ya kwanza niliweza kurudi nyumbani na niliweza kufurahia sana ile hali ya kuenda shuleni. Kwa sababu unapata pale shuleni, nilikuwa naona kwamba kuna kucheza na watoto wenzangu, kuna kufanya vitu tofauti tofauti ambayo ilikuwa inaleta furaha sana katika maisha yangu. Na sasa unapata kwamba ile siku ambayo nilirudi nyumbani, kesho yake ambapo nilikuwa na furaha sana, nikikumbuka kwamba narudi shuleni, kucheza tena marafiki, naenda kujifunza mambo mapya kila wakati, nilikuwa na furaha sana. Sasa jambo ambalo lilieza kutokea ni pale ambapo niliamka asubuhi na mapema ili kujipanga kuenda shuleni. Sasa kumbuka hiyo siku ya kwanza ni mzazi wangu alieza kunipeleka shuleni. Lakini hiyo siku ya pili ni mimi mwenyewe ilikuwa nijipeleke shuleni kwa sababu wazazi yangu walikuwa wameamini kwamba nakumbuka barabara na nakumbuka pale ambapo shule ilikuepo. Sasa tukio mbalo liilieza kutoea, wakati nilieza kutoka kwenda shuleni, kumbe nilikuanga nimesahau njia ya shule ambapo kulikuwa na shule. Sasa kitu ambayo ilitokea, nilipofika njiani kulikuwa na misitu mingi. Sasa nikajaribu kukumbuka njia ilikuwa wapi, nikajaribu kuenda upande wa kushoto, upande wa kulia, nikajaribu kutafuta, karibu mchana mzima nikizunguka nikitafuta shule. Ndiposa ilipofika wakati wa mchana, ilikuwa imefika karibu wakati wa saa sita mchana, nikaeza kutembea, nikaulizia, hadi ndiposa nikaeza kufika shule. Sasa nilipofika shule, walimu wangu walinuliza kwamba, ni kwanini umeweza kuchelewa na kukuja masaa hii shuleni? Nikajiuliza kwamba, kwanza kitu ya kwanza nikajitetea, nikasema kwa kweli mwalimu sio kupenda kwangu kukuja masaa hii shuleni. Lakini jambo mbalo ilitokea ni kwamba mimi ni mgeni na nimeanza kukuja shuleni jana peke yake. Na kutokana na hiyo nilieza kusahau barabara ambao ilieza kunileta. Hapa shuleni. Saza hii muda yote nimekua barabarani nikieza kutafuta ni barabara gani ambayo nilieza kukuja nayo. Na kutokana na hiyo mwalimu alinicheka sana na akanuliza kwani uli sahau waje barabara ambao ulikuja nayo na pia jana ulienda nayo nyumbani? Nikasema unajua kwa hii umri yangu kidogo na jinsi ambayo vichaka viko barabarani. Unapata kwamba ilinifanya nikaeza kusahau pale ambapo nilikuanga nimeweza kupita na kuja nayo. Sasa njiposa hapo mwalimu akanirusu, nikaingia darasani na pia kunzia hiyo siku ndiposa nikaanza kukumbuka barabara ile na nikaweza kuingia kwa akili yangu na.

Udeni nimeuliza kwamba ni mwandishi mgani wa vitabu ambayo mimi humpenda. Kwa kweli kabisa, kuna waandishi tofauti tofauti wa vitabu ambao mimi mara kwa mara ninawapenda. Lakini kuna mwandishi mmoja ambaye mimi humpenda zaidi kulingana kutokana na mbali na waandishi wengine. Mwandishi hui ni mwandishi anaitwa Robert Kiyosaki. Kwa nini niseme napenda mwandishi ambayo anaitwa Robert Kiyosaki? Kwa sababu unapata mwandishi yule ni mwandishi ambaye vitabu yake vingi ameandika ili kutupa maarifa kujua ni jinsi gani ambapo mtu anaeza kutengeneza hela ama anaeza kujifunza kuhusiana na jinsi ya kupata hela. Unapata mwandishi hule anatupa elimu kusiana na jinsi ya kupata hela. Lakini unapata, kama kitabu ile ambaye aliandika ya the rich dad, poor dad, unapata katika kitabu ile anatupa maarifa kutokana na jinsi ya kuweza kupata, kueza kupata jinsi ya kutumia, anatupa elimu kuhusiana na jinsi ya kuweza kupata, hela ama kupata utajiri zaidi kutokana na unapata ukisema zile masoma ya shule huwa inatufunza jinsi ya kupata maarifa lakini ye anatufunza jinsi ya kupata jinsi ya kupata na kuweza kudhibiti hela wakati umezipata na kutokana na hiyo unapata kutokana na kusoma vitabu zake nimeeza kujifunza mambo tofauti tofauti kutokana na didi hizo. Unapata kwamba kila wakati ambapo mimi naweza kusoma vitabu zake, naweza kufunguliwa akili na kuweza kuelewa zaidi kuhusiana na mambo ya dunia na mambo ya ulimwengu. Na kutokana na iyo nimeweza kujifunza mambo mengi sana kwa sababu kitu cha kwanza ambayo hameweza kufundisha katika kitabu kile ni kwamba tunapaswa kukuwa wavumilivu. Kwanini niseme amefundisha kwamba tunapaswa kukua wavumilivu? Kwa sababu unapata kwa hii dunia ndio uweze kutimiza jambo lolote, lazima uhakikishe kwamba unavumilia na unakuwa na ile hali ya uvumilivu. Ndiposa uweze kupata jambo lolote ama kitu chochote ambao uko na matamanio nae, lazima uhakikishe kwamba uko na ile hali ya kuweza kuvumilia. Unapata kwamba ukikuwa na ile hali ya kuweza kuvumilia, utapata kwamba unaeza kukama ata unafanya, labda tuseme kwa mfano umeweza kufungua biashara yako na ukuwe na ile hali ya kuweza kuvumilia. Utapata kwamba labda ata saa zingine uneza kuendesha biashara yako labda kwa mwaka moja kwa mwaka mbili. Lakini unapata bado biashara ile haikupi faida nyingi kama ulivyokuwa unatazamia. Na kutokana na hiyo lazima ukuwe na ile hali ya kuweza kuvumilia. Uweze kwa kihakisha kwamba unaeza kuweka bidii na unaeza kuvumilia. Kutokana utapata tu itafika siku moja ambayo uvumilivu yako ita utapata matunda kutoka kwa uvumilivu. Kwa sababu unapata sa zingine labda mtu amevumilia. Usikuwe na ile kitu ingine ambao kutoka kwa hio kitabu inatufundisha. Usikuwe mtu wa kukata tamaa. Kwa sababu unapata sa zingine labda mtu amekua na ile hali ya kuweza kuvumilia ameweza kuvumilia, amepatana na changamoto mara ya kwanza ameza kuepukana na hio changamoto amepatana na changamoto mara ya pili ameweza kutafuta njia ya kusuluhisha changamoto hiyo labda ameweza kupata tena na changamoto ingine lakini imekuwa gumu zaidi sasa kuliko kukata tamaa inapaswa kuendelea kutia mkazo kabiza kwa sababu unapata sa zingine changamoto ina kwa kila jambo ambao inafanya unapata lazima kukue na changamoto za aina tofauti tofauti na kutokana na hizo changamoto unapata kila wakati lazima uhakikishe unajua ni jinsi gani ambayo utaweza kukumbana na hiyo changamoto ama ni jinsi gani ambayo utahakikisha kwanza kwamba ili changamoto unaweza kumakinika nayo. Ama unaeza kuenda nayo kwa umakini zaidi. Na kutokana na iyo unafaa kuwakikisha kwamba unajua ni njia gani ambao unapaswa kuenda nae. Alafu tena kitu ingine ambao imezakutufunza kwa hiyo kitabu ni tuwakikishe kwamba kwa kila jambo tunalofanya tukue waaminifu. Kwa nini niseme tukue waaminifu? Kwa sababu unapata kukua muaminifu katika kazi. Unapata kwamba mtu anaeza kukuamini na pia kwa kazi yako. Kila kitu kinaeza kupangika kwa sababu uaminifu kila wakati inaleta picha nzuri. Na inafanya mtu anaeza kukuamini na kuona wewe ni mtu mzuri zaidi. Alafu tena kitu ingine ambayo usisahau ni kwamba unapaswa kukua mtu mwenye bidii. Kwa sababu kwa jambo yoyote ambayo unafanya kila mara unapaswa kuhakikisha kwamba unaeka bidii ya kutosha. Kwa nini niseme unaeka bidii? Kwa sababu unapata kwamba wakati unafanya jambo na umeweka bidii, utakuta kuamba jambo hile.

Eti nimeulizwa ya kwamba, ni hali gani ya hewa unayoipenda? Kwa kweli kabisa kuna hali tofauti na misimu tofauti tofauti ya hewa ambayo hutokea kila mara. Lakini mimi hali ya hewa ambayo mimi hupenda zaidi ni ile hali ya hali ya hali ya kijibaridi ya kadiri. Kwa nini niseme napenda ile hali ya kijibaridi ya kadiri? Kwa sababu unapata kukiwa na ile hali ya kijibaridi ya kadiri ni kama yaani hakuna si ati mvua inanyesha na pia si ati kuna joto kali kuna iko tu hapo katikati unapata kwamba wakati kama hiyo unahisi kwamba uko na ile utulivu, uko na ile amani inakupa yaani ile hewa fulani ambayo unaweza kuhisi kwamba umetulia umekuwa mazingira yaani uko katika tu mazingira tulivu na unapata katika hali hiyo kwa wakati mwingi inakupa ile fursa ya kuweza kutafakari labda kama ulikuwa na msongo wa mawazo unaweza tafuta mahali uweze kwenda kutulia, kuweza kwenda kutafakari kuhusiana na mambo tofauti tofauti. Na kutokana na hiyo unapata kwamba ukikuwa na hiyo katika ile hali mazingira ya hali tulivu unapata kwamba unaweza kujihisi kwamba umeweza kutulia na umeweza kukuwa katika hali fulani ya utulivu. Halafu tena kutokana na hiyo hali ya hewa ambayo ni, labda tuseme kuna mvua kiasi, unapata kuna kijibaridi fulani ambayo inaweza kuleta mvuto fulani, labda hata ukisema kama unataka kusoma kwa kijibaridi hiyo, unapata uko na ile hali ya kuweza kuelewa zaidi na hali ya ya kuweza kuelewa mambo kwa urahisi, kwa sababu unapata, ukilinganisha na wakati labda kuna joto jingi, labda hata ukijaribu kusoma, unajihisi kwamba akili imechoka, akili inahisi joto. Lakini unapata pale ambapo kuna kijibaridi, unapata kwamba akili iko na ile uwezo ya kuweza kufikiria zaidi na kuweza kutafakari zaidi na kuelewa mambo kwa urahisi kwa sababu unapata ile hali ya kijibaridi inakupa utulivu fulani ambao unaweza kujisikia vizuri na unajihisi kwamba umeweza kutulia na uko na hali fulani ya kuweza uko na mtulio fulani ya kiakili. Halafu pia tena jambo ingine ambao pia ningeweza kuzungumzia kuhusiana na hali ninayopenda ya hewa. Unapata kwamba ni ile hali ya kijimvua. Unapata kutokana na hiyo hali ya kijimvua kwa wakati mwingi unapata kwamba inakupa ile fursa ya kuweza kusalia nyumbani na unapata inakupatia ile hali ya kuweza kutangamana vyema na familia yako. Mnaweza kujuana zaidi na familia yako. Mnaweza, yaani inaleta tu ile umoja na ushirikiano ya familia. Na kutokana na hiyo unapata inajenga ile uhusiano bora katika familia na inafanya watu wanakuwa na ile utangamano bora kila mara ambapo labda tukio fulani inataka kufanyika unapata inakuwa rahisi kuwahusisha kwa sababu unapata kwamba kuna ile ukaribu na kuna ile watu wanaelewana katika familia. Na kutokana na hiyo unapata kuna mvuto fulani ambayo kila mara inaweza kuvutia zaidi na inafanya mambo kukuwa salama zaidi. Halafu tena kitu ingine ambayo pia inanifanya nipende ile hewa ya kukuwa na kijimvua unapata kwamba unapata kwamba kuna harufu fulani nzuri ambayo hutoka pale nje. Labda kama tuseme kwa mfano kuna ile labda ni mvua ya kwanza kabisa ambayo inaweza kunyesha unapata kwamba kuna kuna harufu fulani ambayo hujitokeza pale nje ambayo inanuka kwa mvuto mtamu sana ambao unaweza kuvutia na kutokana na hiyo unapata kwamba kuna hali fulani ya utulivu ambayo unasikia ni kama yaani moyo inapata kuburudika kububujika na kusikia tu imeweza kutulia labda kama hata ulikuwa na msongo wa mawazo labda kama ulikuwa na kutafakari mingi unapata tu unajihisi kwamba kwa sababu uko na kwa ile hali ya hewa tulivu unapata kwamba kila mahali inaweza kutulia na unajihisi kwamba umeweza kutulia na unajihisi kila kitu iko inaelekea kwa njia sahihi. Halafu tena kitu ingine ambayo pia inaweza kunifanya naweza kupenda katika ile hali ya ya hewa tulivu unapata kwamba unapata kuna anga fulani ambayo unajihisi kwamba imeweza kutulia. Pale ambapo unapata labda hakuna makelele, unapata sikia tu sauti nzuri za ndege zikiweza kulia na ukisikia mambo tofauti tofauti pale nje, unasikia tu inaleta mvuto fulani ambao inaweza kufurahisha na kukufanya tu usikie kuburudika. Halafu tena unapata kutokana na ile hali tulivu, unapata kwamba unaweza inakupa ile nafasi mzuri ya kuweza labda kutafakari kuhusiana na malengo yako, kuhusiana na mambo tu tofauti tofauti ambayo labda ulikuwa unafikiria kupanga na kutokana na hiyo unapata kwamba inaleta furaha zaidi na inaleta mtulio fulani ambao kila wakati unajihisi kwamba umeweza kutulia.

Ati nimeza kuulizwa kwamba mimi nashiriki vipi katika jamii yangu. Kwa kweli katika a katika jamii, kushirikiana na jamii ni kitu ya muimu sana na ni kitu ambayo ineza kuleta mvuto sana katika jamii. Na mimi kuna aina mbali mbali ambayo mimi nimeakikisha kwamba naeza kushiriki katika jamii. Kwanza kabisa mimi kushiriki katika jamii naeza kuakikizha, kwamba andu nieze kushiriki katika jamii. Kuna mambo tofauti tofauti ambao lazima niakikishe kwamba nimeweza kuzingatia. Jambo la kwanza hambao mimi uweza a kwakikishe kwamba nashiriki a katika jamii jambo la kwanza nahakikisha kwamba najiunga na kazi za jamii. Kwa nini niseme najiunga na kazi za jamii, unapata pale ambapo unaweza kujishirikisha na kazi za jamii, unapata kwamba inaleta mvuto fulani na ushirikiano fulani. Na kutokana na hiyo unapata kwamba unaweza kuelewana na wanaajamii na wanajamii wataweza kukupenda zaidi kwa sababu unapata wewe ndiyo yule mtu ambao unaweza kuongoza kazi, kuhakikisha kwamba mnafanya kazi kwa pamoja, na kutokana na iyo unapata kwamba jamii itaweza kupata ile ushirikiano na ile kukua pamoja kila wakati, na kutokana na hiyo unapata kuna mvuto fulani ambao inaweza kuleta furaha fulani kila wakati. Alafu pia tena kitu ingine ambao mimi nahakikisha kwamba nimeweza, inanifanya pia nishirikiane na jamii. Ni pale ambapo nahakikisha nawaelimisha jamii. Kwa nini niseme nawaelimisha jamii? Kwa sababu unapata mara kwa mara jamii kuna mambo tofauti tofauti ambao wanajamii kila mara wangependwa labda kuelimishwa, wangependa kuelewa. Na unapata kwamba mi nachukua fursa hiyo, nahakikisha kwamba naelimisha wanajamii kuhusiana na mambo tofauti tofauti. Na unaona kutokana na hiyo unapata kwamba wanajamii wanakuwa na ile furaha ya kuweza kujua kuhusiana na mambo tofauti tofauti. Labda ni kusiana na jinsi ya kuweza kutunza mazingira. Na unapata kutokana na hiyo kuwaelimisha, unapata wanajamii wanaeza kujua ni jinsi gani wanapaswa kujua kutunza mazingira. Labda walikuwa wanaharibu, wanakata miche ovyo ovyo wakichoma makaa, wakifanya vitu ambao wanaharibu mazingira. Na kutokana na hiyo kuweza kuwaelimisha, wataweza kuangalia ni umuimu gani inatokana na ile kuharibu mazingira. Na unapata kwamba hiyo inaweza kuwasaidia sana kuhakikisha kwamba, wanahifadhi mazingira yetu na wanaacha mazingira yetu kubaki katika hali yake nzuri. Alafu tena kitu ingine ambayo inanifanya mimi naweza kushirikiana na jamii unapata kwamba nimejiunga na zile vikundi za jamii. Kwa nini niseme nimejiunga na vikundi vya jamii? Kwa sababu unapata kuna vikundi zile za vijana, kuna vikundi kuna vikundi vitengo fulani fulani ambayo imeweza kutengwa kwa jamii ambayo inaweza kuna wakati fulani ambao vikundi vile wanaenda kusomeshwa kuhusu mila tofauti tofauti na desturi za kijamii. Sasa unapata kutokana na mimi kujiunga vikundi vile, kwa mara mingi unapata kwamba wanatupeleka katika sehemu fulani, wanatufundisha kuhusiana na mambo fulani fulani na kutokana na hiyo unapata kwamba imeweza kunisaidia sana kujua mila na desturi za kijamii labda ni vitu gani ambavyo sipaswi kufanya katika jamii, ni vitu gani ambazo napaswa kufanya na labda tuseme umepatana na umepatana na changamoto fulani, ni vipi ambavyo unapaswa kushughulikiana na changamoto hiyo. Na unapata kutokana na hiyo, nimeweza kuerefuka zaidi na kuweza kukuwa na maarifa zaidi kwa kutokana tu na hiyo ushirikiano wa jamii. Alafu jinsi ingine pia mimi nahakikisha kwamba nimeweza kushirikiana na jamii nahakikisha kwamba naweza naweza kuwasaidia wanajamii katika labda maswala tofauti tofauti kwa sababu unapata sa zingine labda, wanajamii kuna vitu ambao labda hawawezi kuelewa, labda wamepatana na changamoto mbalimbali na labda mimi niko na uwezo ya kuwasaidia. Sasaa unapata mimi kila mara uhakikisha kwamba najiunga na wanajamii kuhakikisha kwamba naweza kuwasaidia kama ni kufanya jambo fulani, kufanya tukio fulani unapata kwamba, mi najiunga nao na kuhakikisha kwamba naweza kuwasaidia kwa kila wakati halafu tena jambo ingina ambao mi nahakikisha kwamba jinsi ambao naweza kushirikiana na wanajamii, najiunga na kazi za wanajamii ambao kazi ambao wanajamii wanafanya. Kwa sababu unakuta mara kwa mara kuna kazi ambazo hutokea kwa jamii na lazima jamii mzima iweze kujiunga pamoja na ikuje iweze kufanya. Labda ni kutoa mchango ya kitu fulani, kufanya kujenga kitu fulani. Na kutokana na hiyo unapata nikijihusisha katika.

Tinimeza kuulizo kwamba mimi uwanza haje mradi mupia wakazi. Kwa kweli kabisa, mradi mupia wakazi kwa mara nyingi inaitaji mambo tofauti tofauti nipoza uweze kuanzisha mradi mupia wakazi. Na unapata kuna mambo tofauti tofauti ambayo lazima uweze kwa kikisha kwamba unaipa kipaumbele hili uwanze mradi flani wakazi. Na labda kabla ujanza mradi flani wakazi, kuna vitu ambao lazima uwakikishe kwamba umeza kuzingatia, niposa uazinze kuanza mradi kwa sababu unapata vitu vile ukizingatia, utapata kwamba mradi yako ineza kuenda kwa njia muafaka na njia ambayo inenda vizuri zahidi. Na unapata kwamba ukizingatia vitu zile kila mara utaeza kuangalia mradi yako inenda kwa njia ambayo labda ulikua umependekeza hama njia ambayo ulikua unataka jinzi mradi yende. Sasa jambo la kwanza ambayo uneza sema unapaswa kuzingatia wakati unaanzisha mradi unapaswa kuzingatia ni fedha za kuendesha mradi hule. Kabla ujaanza mradi yoyote, kitu amba unapaswa kuzingatia ni kwamba, unapaswa kuzingatia kwamba lazima ukuwe na hela za kutosha za kweza kuanzisha mradi ule na kweza kuendeleza. Kwa sababu unapata pale ambapo uko na fedha za kutosha za kuanzisha mradi, utapata ya kwamba kama kuna itaji flani ambao ineza kuitajika kweza kuendeleza mradi, ama kuna kitu flani ambao inaitajika. Utapata kuamba uteza kuileta kwa urahisi na uteza kuitatua kwa urahisi. Na kutokana na hiyo utapata kuamba mradi uneza kuendelea kwa urahisi zaidi. Na kila kitu itafanyika kwa wakati ambapo ulikuwa labda umepangia hama kwa wakati muwafaka zaidi. Alaftena kitu ingine ambayo unapazwa kuzingatia wakati unakanzisha mradi mpia. Ni ile upatikanaji ya wafanya kazi. Kwanini niseme hile upatikanaji ya watu wambao wanafanya kazi? Unapata sa zingine wakati unanzisha kazi, lazima wakikishe kwamba uko na watu wambao wako na ujuzi wakufanya kazi mahala pale. Labda unataka kufungua kambuni ya kutengeneza kitu fulani, lazima uwakikishe kwamba mahali pale, kuna hile, kuna wale watu ambao wanaelewa, wako na ujuzi, wakweza kufanya kazi hile. Na kutokana na iyo utapata kwamba iteza kukuraisishia ile mambo ya kwakikisha kwamba ata ukianzisha ile mradi utapata kwamba wale wafanya kazi, watafanya kazi nzuri kwa sababu wako na ile ujuzi ama ile maarifa ya kufanya jambo fulani. Na utapata kwamba mradi yako inaweza kuanza kwa msingi ambayo ni nzuri zahidi ambayo iteza kusaidia mradi wako kwa kusimama. Alaftena jambo ingine ambayo unapaswa tena kuzingatia wakati unanza kazi mpia. Unapata kuamba mradi mpia wakati unanza mradi mpia wakazi ni mazingira ya maali pale. Unapata sa zingine wakati labda unataka kuanzisha mradi wakitu fulani, unapaswa kuzingatia mazingira ya maali pale. Kwa sababu sa zingine labda unataka kuanzisha, labda ni mradi ya kufuga wanyama fulani, hama kufuga kuku, hama kufuga wandege, haina tofauti, tofauti. Sasa kitu yambao unapaswa kuzingatia, unapaswa kuzingatia ni mazingira ya mali pale. Kwa sababu unapata sa zingine, labda mazingira ya pale, labda kuna joto mingi, ama kuna baridi nyingi, ama kuna zile magonjwa ambayo zimeenea katika eneo hiyo. Kwa sasa unapata, ukieza kuzingatia zile mambo kama za mazingira, utapata kuamba itakuwa raisi sana kuwewe kujua kama ni kuanzisha mradi ile pale iko sambamba hama iko na mambo tofauti tofauti. Alaftena kwa upande mwingine unaoana pale kuanzisha mradi mpya inachangamoto mbali mbali. Jambo ya kwanza ambao, achangamoto ambao ningeza sema kwa kati unataka kuanzisha mradi mupia, unapata sa zingine labda kuna ukosefu wa ela hama fedha. Unapata sa zingine labda umepanga kuanzisha mradi fulani, lakini unapata labda fedha ulio nazo labda ni iko chache hama iko katika alifinyo ambao labda yezi kutimiza mradi mzima. Na unapata kutokana na iyo labda, ineza fika mali labda umeanzisha mradi na unapata mradi ineza kuanguka kwa sababu ya ukosefu wa fedha. Alaf tena changamoto ingine ni ukosefu wa ujuzi. Unapata sa zingine labda umeza kuanzisha tu mradi vizuri, lakini unapata.

Nimeweza kuulizwa kwamba ninjia gani ambayo mimi hutumia kupumzika. Kwa kweli kabisa kuna njia tofauti tofauti ambayo mimi hutumia kupumzika. Na kupumzika unajua tuni ile hali ya kuweza kuhakikisha kwamba umeweza kuenda kutulia mahali fulani, upate pumziko ya mwili, mwili ieze kupata ile kupumzika, ieze kupata labda ka ulikuwa na mzongo wa mawazo, uweze kusikia kwamba imeza kupungua, labda kama ulikuwa na uchovu fulani uweze kuposikia mwili umeweza kutulia. Na unapata kwamba njia ambayo mimi hutumia kupumzika ni njia tofauti tofauti ya kwanza. Njia ambao mimi hutumia kupumzika ni nahakikisha kwamba wakati nafanya kazi naweka zile baada ya kila kazi naweka masaa chache ya kuweza kupumzika. Labda kama ni nafanya kazi fulani kwa masaa moja. Na kabla sijaenda kwa kazi ingine unapata kwamba ni meweka kama dakika fulani ya kuweza kupumzika. Na kutokana na hiyo napata kwamba ineza kufanya mwili yangu isieze kuchoka na nieze kupata ile kutulia. Na kuweza kuhisi kwamba mwili yanguhiko katika njia shwari zaidi. Alafu tena kitu ingine ambao pia mimi huweza kufanya ili niweze ku njia ambao pia mimi tena hutumia kupumzika ni pale ambapo mimi wakati labda niko na wakati wangu ni wakati ya kutulia unapata kwamba mimi na tembea katika mazingira asilia. Na unapata kwamba nikienda kutembea katika mazingira asilia. Unapata kwamba kuna upepo ambao umetulia ambao unakupiga. Na kutokana na iyo unapata mwili inahisi kwamba imeza kutulia. Imeza kukua katika hali ya kutulia na kutokana naio unapata kwamba inaleta muvuto zaidi na inaleta hali fulani ya kuweza kufurahi na kutokana naio unapata kwamba kuna mambo tofauti tofauti ambayo kila wakati imeza kutusaidia katika ku tuinua katika maisha yetu halafu tena njia ingine tuwaja niangalia kwamba ni umuhimu gani ambayo inatokana na kupumzika unapata kwamba jambo ya kwanza ambayo kupumzika inatusaidia. Unapata kwamba kupumzika inatusaidia katika kupunguza msongo wa mawazo. Kwanini niseme kupumzika inatusaidia katika kupunguza msongo wa mawazo ama presha ya kazi. Unapata saa zingine labda uko na kazi nyingi ama uko na vitu mingi ambayo imeza kurundikana katika akili yako. Na unapata pale ambapo utezaenda kupumzika. Utapata kwamba vitu zile uneza kuyatafakari na uneza kuyapanganisha ama uneza kuyapunguza katika akili yako na kutokana na hiyo utapata kwamba ineza kupunguza ile msongo wa mawazo labdo ulikuwa na tafakari kuhusiana na vitu, tofauti, tofauti na kutokana na ile kueza kupumzika, utapata mwili yako ineza kutulia na uneza kuwa na amani zaidi. Halafu tena kitu ingine ambayo kupumzika imeza kutusaidia, unapata kupumzika imeza kutufanya mwili yetu ieze kutulia na kueza kukua katika hali nzuri zaidi. Kwanini nseme imeza kutusaidia katika kutulia na kuweza kukua katika hali nzuri kwa sababu unapata pale ambapo mtu anaeza kupumzika, akili yake inaeza kutulia na mwili yake ineza kukua katika hali tulivu ambayo labda kama ni mapigo ya moyo, kama ni msukumo wa damu, utapata inenda katika njia tulivu ambayo inakufanya uneza kutoa uchovu. Halafu tena umuhimu ingine ya kupumzika, unapata inasaidia katika kupunguza uchovu. Kwa sababu gani saa inasaidia katika kupunguza uchovu? Kwa sababu unapata saa zingine, labda umefanya kazi kwa muda mrefu bila kueza kupumzika. Na unapata pale ambapo utaeza kupumzika, ili kiwango ya uchovu ambao ulikuwa umechoka, utapata kwamba inaeza kupungua na unaeza kuhisi kwamba uko sawa zaidi. Na unapata kutokana na iyo inakuwa ni jambo muhimu sana ambao inaeza kuvutia na inaeza kutufanya tuweze kujihisi kwamba tumekuwa watu tuko sawa kiakili na unapata pia tena kitu ingine ambao kupumzika imeza kutusaidia unapata kwamba imeza kutusaidia katika kutafakari malengo yetu unapata pale ambapo mtu ameweza kupumzika ni wakati nzuri ambao labda mtu aneza kuhusisha akili yake kukatika kufikiria malengo yake katika kufikiria mambo tofauti, tofauti kuhusiana na maisha yake na kutokana na iyo unapata kwamba mtu aneza kukuwa na ile hali nzuri yaku eza kutafakari kuhusiana na maisha yake ama kuhusiana na changamoto mbali mbali ya maisha na kutokana na iyo unapata mtu aneza kukua na ujuzi fulani ambayo aneza kuhakikisha kwa mba anabuni ili kuhakikisha kuwa.

Ati nimeuliza kwamba niambie kuhusiana na kumbukumbu za utotoni. Ninakuta kwamba wakati mimi ambapo nilikuwa mtoto. Kuna mambo tofauti ambayo kila wakati unijia na unifanya nieze kukumbuka hali yangu ya utoto kila wakati. Na kutokana na iyo unapata kwamba kuna mambo tofauti tofauti ambayo. Mimi imeeza kufanya nimeeza kukumbuka na nimeeza kujua kuhusiana na hali yangu ya utoto. Kitu ambao naeza sema nimeeza kukumbuka sana kumbukumbu zangu za utoto na kumbuka kweli kabisa wakati nikiwa mtoto wakati nikianza shule yangu ya chekechea. Kuna mambo ambayo nakumbuka siku ya kwanza katika maisha yangu kuhuduria shule nakumbuka ambayo ilikuanga siku yangu ya maajabusna kwa sababu ilikuanga ni siku ambayo sikukuwa na sikukuwa nimewai tangamana na watu wengi sikukuwa nimewai kuangalia watu na kutokana na iyo napata ile siku ya kwanza ambayo nilieza kupelekwa shule nilieza kushangaa sana kwa sababu nili kitu ya kwanza nilipofika shuleni nilishangaa kwamba kuona watoto jinzi walikuwa wamevalia sare, wote wamevalia katika muonekano mmoja ambao kila mtu walikuwa anafanana. Nikajiuliza kwamba kwani shuleni ni nini walikuwa waaonekana kwa njia ya kuvutia kwa sababu ulikuwa unaangalia kila mtu alikuwa amevaa shati jehupe na walikuwa wamevaa pia kaptula ya nyehusi kila mtu walikuwa wamevaa pia soksi ya nyekundu na kiatu ya nyeusi. Unapata kwamba kila mtu alikuwa anaonekana, anafanana na alikuwa msafi. Na kutokana na hilyo ilinifanya kweli nivutie na nieza kupenda mambo ya kuenda shule. Alafu unapata sasa hiyo wakati ilikuwa siku yangu ya kwanza ya kuweza kuhudhuria shuleni. Unapata changamoto ambao nilieza kupatana nayo hiyo siku ya kwanza ambao nilienda kuhudhuria shuleni. Unapata kwaamba nilipelekwa na mzazi wangu. Na wakati nilipofika shuleni, mzazi wangu aliniacha shuleni. Na aliponiacha shuleni, nilieza kutangamana na marafiki na wanafunzi wenzangu. Nikaeza kujuana nao, nikaeza kutengeneza urafiki nao. Na kutokana na hio kweli ilikuanga hali nzuri ambao nilifraia sana na nilipenda kwa sababu kila wakati nilikuwa naona iko na inaleta furaha fulani. Kwa sababu unapata kwamba ulikuwa pale shuleni, kuna muda wa kucheza. Kuna muda ya kuweza kutangamana na marafiki. Na kuna tena hali ya kusoma vitu tofauti tofauti kila wakati. Alafu tena kitu ingine ambao pia nilieza kujifunza zaidi na nilieza kufuraishwa zaidi. Unapata kwamba nilipata ile hali ya kuweza ku unapata kitu ingine ambao nilieza kufuraia zaidi. Lakini ambao kitu ambao changamoto ambao nilieza kukumbana nayo ambao ilieza kunifanya hata siezi sahau hiyo siku ni ile wakati nilikuwa nikirudi nyumbani najua ni siku hiyo nilieza kupelekwa shule na wazazi wangu na wakaniacha pale shuleni na unapata kwamba wakati nilikuwa narejea nyumbani nilieza kupotea njia wakati nilipokuwa nikirudi nyumbani na unapata kwamba nilieza kuangaika sana nilizunguka kila kona nikaeza kutafuta nyumbani iko wapi na unapata nilipoteza muda mwingi sana ili kuweza kutafuta adi nilipoweza kufika nyumbani. Kwa sababu shule yetu ilikuwa katika umbali sana na nyumbani kwetu. Na unapata kwamba barabara ambao nilikuwa natumia kuenda shuleni kila wakati ilikuwa barabara ambayo ni misitu kila kona. Na unapata kwamba kulikuwa na manjia nyingi katika misitu. Sasa ilikuwa unapata siku iyo ambayo mimi kwa sababu ilikuwa siku yangu ya kwanza. Sikujua ni njia gani ambayo nilikuja nae. Sasa mimi nilikuwa nafuata njia ingine tofauti na unapata kutokana na iyo ili nipoteza njia. Sasa kutokana na iyo ilinipatia changamoto sana na ikafanya nikaeza kupoteza muda mwingi sana. Alafu, sasa kutokana na iyo nilieza kujifunza mambo mengi sana kwa maisha yangu na iyo ndioposa inanipa kumbukumbo ya kila wakati. Kwanza kabisa nilieza kujifunza kwamba kupotea njia ndio kujua njia. Unapata kwamba pale ambapo labda ulikuwa unajarubu kujua kuhusu kitu fulani na unapata kwamba kitu ile ambapo unajaribu kujua lakini uwezi kuielewa unapata kwamba wakati utaelewa kitu kile hautawai potea sana tena kwa sababu unapata kwamba wakati umefanya maramoja na umekielewa utapata kwamba kila wakati ukijaribu kuifanya unaikumbuka kwa sababu mara ya kwanza ulikuwa umepotea na ulikuwa ume ulikuwa unajaribu kuendelea kujua zaidi lakini ukaeza kujua ni njia gani ambao utaifanya ikue kwa makini na kwa usahihi zaidi.

Ati nimeulizwa kwamba mimi hupenda kusoma vitabu vya aina gani? Kwa kweli kabisa mimi kuna vitabu tofauti tofauti ambao mimi hupenda kusoma. Inategemea kwanza ni wakati gani ambao nasoma kitabu na lengo lake ni lengo gani? Kwa sababu kwanza kabisa, mimi hupenda kusoma vitabu ambayo inanielimisha kuhusu jinzi ya kupata mali na kueza kupata fedha zaidi. Kwanza kabisa mimi husoma kitabu ya kuna hii kitabu ambayo iliandikwa na Robert Kiyosaki ambayo inasema Rich Dad and Poor Dad. Unapata kwa kitabu kile ambacho nilieza kusoma. Unapata kwamba, inaeza kutueleza, Robert Kiyosaki anaeza kutueleza jinzi ambavyo, labda alieza ku, jinzi ambavyo mtu anaeza kutumia ili kuhakikisha kupata. Kuhakikisha anapata mali tofauti tofauti ama anapata vitu tofauti tofauti. Na anaeza kutueleza kwamba jinzi ambavyo mtu anaeza kupata mali hizo. Anaeza kusema kwamba, ndiyo mtu aweze kupata mali hiyo kwanza kabisa anapaswa kukua mtu mwenye mvumilivu. Kwa nini niseme anapaswa kukua mtu mvumilivu? Kwa sababu jinzi anavyosema unapata kwamba mtu akikuwa mvumilivu. Labda anataka kupata mali fulani na akieza kukua mvumilivu. Unapata kwamba ile mali akonayo kidogo akieza kukaa kwa muda fulani ahakikishe kwamba anajivumilia. Utapata ataeza kukusanya mali hile na anaeza kukuwa na hile mali aweze kuiwekanisha mali moja na kwa muda fulani utapata kwamba, ile mali itaweza kuongezeka na kukua mingi zaidi na kutokana na ile utapata kwamba, italeta furaha zaidi na, utapata mtu yule labda ameweza ku kuwa na mali nyingi zaidi na ameweza kukua tajiri zaidi. Alafu tena kitu ingine ambayo pia ameweza, kuzungumzia kila wakati mtu ndio aweze kupata mali lazima akue, mtu mwenye bidii. Kwa nini niseme aweze. Kukua mtu mwenye bidii. Unapata kwamba mtu akiweza kukua mwenye bidii kila wakati, ataweza kuhakikisha kwamba ana. Yani atakuwa anaongeza ile hali yake ya uzalishaji. Kwa sababu unapata mtu akiweka bidii kila wakati, hali yake ya uzalishaji inazidi kuongezeka na anazidi kufanya kazi bora zaidi. Kwa sababu. Bidii. Pale ambapo mtu anaweza kueka bidii zaidi unapata, uzalishaji pia inaweza, kuongezeka zaidi na kutokana na hiyo unapata inaleta burudani na inaleta hali fulani ya furaha, alafu tena kitu ingine ambao pia aliweza kuongelea ni kwamba mtu ahakikishe kwamba anaweka akiba. Kwa nini mtu aweke akiba? Kwa sababu unapata saa zingine labda mtu anafanya kazi yake na unapata kwamba, labda kazi hile ifike mahali ikwishe ama akuwe na malengo ya kufanya kitu fulani, utapata pale ambapo mtu anaweza kuweka akiba kila wakati itamsaidia katika, labda wakati ya changamoto ama wakati labda anataka kuanzisha kitu fulani utapata ile akiba akiweka baada ya muda fulani. Ataweza kuhakikisha kwamba anaweza ku. Kutumia akiba ile na kuweza kupata mali tofauti tofauti na inaleta furaha zaidi. Pia kitu ingine ambayo nimeweza kujifunza, kutokana na hiyo kitabu ya Robert Kiyosaki. Unapata kwamba ameweza kutufunza kwamba jinsi ambayo, mtu anaweza kuepukana mambo tofauti tofauti ambayo, inaleta, jinsi ingine ni kwamba mtu ahakikishe kwamba anasoma vitabu mbali mbali. Kwa nini niseme mtu anasoma ahakikishe kwamba anapata maarifa? Kwa sababu unapata, kwa hii dunia ya sasa, kupata maarifa ni kitu ya muhimu. Kwa sababu, pale ambapo kuna kuwa na maarifa jinsi ya kufanya jambo fulani ama jinsi ya kufanya kitu fulani. Utapata kwamba, mtu yule ataweza kukua na, ile uwezo ya ku, hakikisha kwamba ukikuwa na maarifa. Utapata kwamba. Uko na ile uwezo ya kujua ni jinsi ya kufanya jambo fulani ama jambo fulani inapaswa kufanya kwa njia gani. Na kutokana na hiyo unapata kwamba inaleta furaha, na inaleta utulivu fulani katika maisha ya sasa. Alafu tena kitu ingine ambayo pia nimeweza kufurahia na kitabu hicho, unapata kwamba, imeweza kunifundisha kwamba, kila kitu hukuja kwa wakati yake. Kwa nini sniseme kila kitu hukuja kwa wakati yake? Unapata kwamba saa zingine labda umeweka bidii, saa zingine umeweza kujituma, saa zingine umeweza kufanya mambo tofauti, lakini unapata kwamba unajaribu kufanya hivi, mambo yote inakataa. Na kutokana na hiyo unapata kwamba ukiweza kuendelea tu kuwa mvumilivu na kuweza kusubiri, utapata kwamba, itafika tu mahali na kila jambo itaweza, kufuata mkondo yake na utaweza kupata faida zaidi na utaweza kupata njia yako pia itaweza kufunguka lakini, lazima uhakikishe kwamba, kila jambo unaweza kupatia muda. Alafu tena jambo la mwisho ambayo aliweza kuongelea ni kwamba, kila wakati lazima uhakikishe kwamba unatia bidii na, unaweza kuwa na malengo. Kwanini unakuwa na malengo? Kwa sababu unapata ukikua na le.

Ati nimeuliza kwamba ni kitendo gani cha wema ambao mimi nimewahi kufanya. Kweli kabisa mimi nimewahi kufanya vitendo vya wema vya aina mbali mbali. Na kitendo cha wema ambao mimi nimewahi kufanya ni kueza kuhakikisha kwamba na shughulikia watoto mayatima. Kwanini niseme naeza kushughulikia watoto wasiojiweza. Unapata kwamba nilikuwa katika town moja ama sehemu moja pale mjini. Na nilikutana na watoto wa tabaka mbali mbali walikuwa wamekusanyika mahali fulani. Na kutokana na hio unapata kwamba niliona watoto wale walieza kunielezea hali yao. Na kutokana na hiyo unapata kwamba nilieza kuwa hurumia watoto wale na nikaeza kuwachukua. Nikaeza kuwapeleka katika sehemu ambao watoto mayatima huwekwa pale kwenye orphanage. Na kuanzia hapo nilifanya kwamba nieze kukua kwa sababu mi hukuwa ni yule mtu mwenye huruma na mtu mwenye kujali. Na kutokana na hiyo ilinifanya niliwahurumia watoto wale na nikahakikisha kwamba nimewachukua nimewapeleka katika ile mahali ambapo watoto mayatima wanaeza kuwekwa na kuweza kusaidiwa. Sasa mimi hapo ndiposa niliona lazima watoto wale niwasaidie nikahakikisha kwamba kabla hata sijawapeleka pale nilihakikisha kwamba nimewapeleka kwenye hoteli wame walihakikisha kwanza wamejitengeneza vizuri wameoga vizuri wakaenda wakanyoa vichwa vyao kwa sababu watu wale walikuanga na manywele ambazo zilikuwa zimeparara pia kutoka hapo nikawapeleka kwenye wakanunua mavazi mapya wakabadilisha maisha yao alafu sasa baada ya hapo nikawapeleka hotelini wakaeza kukula wakaeza kuhakikisha kwamba pia wanaeza kukula vizuri ili waweza kupata nguvu ndiposa baada ya hapo nikaketi nao chini wakanielezea kila kitu ambavyo ilivyofanyika na kutokana na hapo ndiposa nilieza kuwahurumia zaidi na nikahakikisha kwamba kutoka hapo nikawachukua kwanza jambo la kwanza niliwachukua kwanza nikawapeleka katika sehemu ambayo watoto yatima wamewekwa alafu ndiposa sasa baadaye nikarudi. Nikachukua, nikahakikisha kwamba watoto wale, nikawasimamia, nikahakikisha kwamba wanaenda shuleni. Na nilifanya aje kuhakikisha wanaenda shuleni. Nilienda kuwachukua watoto wale, nikawapeleka katika shule tofauti, tofauti ili kuhakikisha kwamba wanapata masomo yao kimsingi. Kwa sababu niliona changamoto ambao watoto hawa walikuwa wanapitia kila mara. Walikuanga wana wako na ukosefu wa karo ya shule wana watu ya ni wale wakuweza kuwa kuwalinda ama kuwalea kila wakati na kutoka na hio unapata kwamba walikuwa wanapokuwa na changamoto sana ya kuweza hata hawakukuwa na makao ya kuweza kukaa kwa sababu unapata kwamba wazazi wao walieza kufariki dunia wakati ya kitambo na unapata kwamba watoto wale walikuwa wameeza tu makao yao yalikuwa kuishi pale mjini katika zile vibanda tofauti tofauti ama kwenye mitaro na unapata kwamba watoto hawa walikuwa wanapitia changamoto sana na unapata kwamba hadi walikuanga hata wawezi waezi hata kupata chakula ya siku wawezi kupata kuoga, wawezi kupata mavazi, wawezi kupata hata elimu bora na kutokana na iyo ndiposa nilieza kupata kuwa hurumia sana na nikahakikisha kwamba nimewachukua watoto wale, nimewapeleka shule, nimewatengeneza vizuri na kutokana na hapo ndiposa nikajua kwamba kila wakati lazima uhakikishe kwamba unaonea wengine huruma na unapata kuwasaidia. Kwa sababu tangu hapo nilipoona watoto wale kwa sababu mimi naye nilikumbuka mimi kama mzazi. Kila wakati lazima nikuwe na hile roho, ya huruma, roho ya utu. Kwa sababu pia yule ni kama mtoto wangu. Kwa sababu unapata ukiacha yule mtoto aketi mahali pale aendelee kuteseka, aendelee kupitia hali ngumu, aendelee kupitia changamoto za pale mjini unajua kwa sababu pale mjini unapata kwamba wakati wa usiku labda saa zingine mvua inanyesha wanalala mitaroni labda wanalala kwenye vibanda tofauti tofauti na kutokana na hiyo unapata kwamba inakuwa changamoto sana pale ambapo unapata kwamba watoto wale wanapigwa na baridi na kutokana na ile baridi unapata kwamba wanaezapatwana na magonjwa tofauti tofauti wanaeza patana na malaria wanaeza patana na ugonjwa za kifua ugonjwa za baridi tofauti tofauti na unapata kwamba kutokana na hapo ndiposa niliona huruma na nika ilibidi nieze kuhakikisha kwamba nimeweza kuwasaidia na wameeza kukua katika njia mwafaka zaidi alafu tena kutokana na hiyo nilijifunza kwamba kwa hii dunia kila wakati uhakikishe kwamba unaeza kusaidia wengine na unaeza kukuwa na roho ya wema katika kila jambo kwa sababu unapata kila mara unapokuwa na wema.

Ati nimeuliza kwamba mimi huweka aje malengo ya kila mwezi kazini? Kwa kweli kabisa kuna njia tofauti tofauti ya kuweka malengo kazini. Na unapata kwamba jinsi ambavyo mimi huweka malengo tofauti. Mimi huweka malengo kwa njia tofauti tofauti. Jambo la kwanza ambalo mimi niweze kuhakikisha kwamba naweka malengo nahakikisha kwamba nachora ratiba yangu vilivyo. Kwa nini niseme nahakikisha kwamba naweza kuchora ratiba yangu vizuri kwa sababu unapata pale ambapo nitaweza kuandika ratiba yangu vizuri na nitaweza kufatilia ile ratiba itaweza kunisaidia katika kuweza kujua kwamba ni wakati fulani napaswa kufanya jambo fulani, wakati fulani nafanya kufanya jambo fulani. Na unapata kwamba siwezi poteza muda mwingi katika labda kutoka kwa kazi moja hadi kazi ingine na unapata kwamba kazi yangu inaweza kufanyika kwa urahisi zaidi na kwa njia muafaka na kutokana na hiyo unapata kwamba inaleta furaha na inaleta burudani sana katika maisha yetu ya kila siku alafu tena pia njia ingine ambayo pia nimeweza kuhakikisha kwamba naweza kutimiza malengo yangu kazini unapata kwamba mimi nahakikisha natia bidii kwa kila kazi ambayo nafanya. Unapata kwamba katika kutia bidii katika kazi ambayo nafanya kila wakati, unapata kwamba imeweza kunisaidia katika kuhakikisha kwamba nafikia malengo yangu. Labda niseme kwa mwezi hii ama kwa wiki nilikuwa nimeweka malengo fulani. Unapata kwamba nikiweza kutia bidii unapata kwamba lengo ile inakuwa rahisi mimi kuyafikia kwa sababu. Pale mbapo ninaweka bidii unapata kwamba lengo fulani nikijaribu kufanya unapata saa zingine labda lengo ya wiki unapata unamaliza mapema ama lengo ya siku unapata unamaliza mapema na kutokana na hiyo unapata kwamba inakupa ile motisha ya kuweza kuendelea na kutia bidii zaidi. Na kutokana na hiyo unapata kuna burudani fulani ambayo unaweza kupata na unaweza kujisikia vizuri na vyema zaidi. Alafu tena kitu ingine ambayo pia mimi huweza kunisaidia katika kuweza kuhakikisha kwamba na naweza kuzingatia malengo yangu ya mwezi unapata kwamba mimi nakuwa na ile roho ya uvumilivu. Kwa nini niseme nigeze kuwa na ile roho ya uvumilivu kwa sababu napata kila wakati ambapo mimi nafanya jambo fulani lazima nikue na ile hali ya kuweza kuvumilia. Kwa sababu unapata katika kufanya kazi iko na changamoto tofauti tofauti na usipokuwa na ile hali ya uvumilivu utapata kwamba utafika katikati ya kazi uweze kujihisi kwamba labda umechoka labda umeweza kazi imeweza kukulemea kuna ile msongo wa mawazo kuna stress ya kazi na unapata kwamba ile presha ya kazi inaweza kusukuma kwamba ukose uvumilivu na ukose kile kukosa kuyafikia ile malengo yako. Na unapata pia jinsi ingine ambayo mimi nahakikisha naweka malengo yangu ya kila mwezi nahakikisha kwamba ninakuwa naweka ile akiba ya kila wakati. Kwa nini niseme naweka akiba? Kwa sababu unapata. Saa zingine umeweka lengo fulani ambayo lazima uweze kuyatimiza. Lakini pale ambapo unapata uko na akiba yako unapata saa zingine inaweza kukusaidia katika mambo tofauti tofauti kwa sababu unajua saa zingine labda ulikuwa unahitaji kitu fulani na unapata labda huna pesa na wakati labda umeweka akiba yako unapata unaweza kutumia akiba ile kufanya shughuli fulani na fulani ambayo itaweza kuhakikisha kwamba unaweza kuyafikia malengo yako kwa urahisi zaidi. Halafu tena kitu kingine ambayo mimi nahakikisha wakati naweka malengo yangu nahakikisha naweka malengo ambayo naweza kuyafikia. Kwa nini niseme naweza naweka malengo ambayo naweza kuyafikia kwa sababu unapata wakati mimi naweka lengo ambayo naweza kuyafikia unapata kwamba lengo lile wakati naweza kuanza kuyafuatilia. Na kabla niweze kufikisha mwisho kwamba nahakikisha kwamba lengo lile baada ya muda fulani lile lengo ambalo ni baada kama ni lengo la mwezi unapata nahakikisha kwamba naweza kuyafikia kwa sababu unapata saa zingine ukiweka lengo kubwa ukose kuyafikia inaweza fanya ukate roho na ukate tamaa ya kuendelea kufanya kazi ile na kutokana na hiyo unapata kwamba inaweza kuwa changamoto kubwa sana na inaweza leta ile inaweza kufanya uhisi kwamba hata ni kama huwezi timiza lengo lakini ukipata ukiweka lengo ambalo unaweza kuyafikia kwa urahisi utapata kwamba itakupa motisha na itakupa ile nguvu ya kutaka kuendelea kutimiza lengo lako kwa sababu utaona kama lengo hii nimejaribu na nimeweza kuyafikia utaona kwamba hata kuyafikia lengo zingine ambayo itakuwa rahisi sana na unaweza kuyafikia kwa njia rahisi zaidi na itakuwa kitu ya kufurahisha sana katika maisha ya kila.

Ati nimeulizwa ya kwamba mimi nahisi vipi kusubiri kwenye mstari? Kwa kweli kabisa kusubiri kwenye mstari ni jambo ambalo mimi naona iko sawa kabisa kusubiri kwenye mstari. Kwanini niseme kusubiri kwenye mstari ni jambo ambalo mimi huona ni jambo la muhimu sana. Kwa sababu unapata pahali ambapo umesubiri kwa mstari. Kitu ya kwanza inakufundisha uweze kukua mtu mwenye uvumilivu. Kwa nini seme pahali ambapo nasubiri kwa mstari na kufundishwa kuwa mtu mwenye uvumilivu? Kwa sababu unapata pahali ambapo umeweza kubaki kwenye mstari unapata kwamba ile kusimama kwenye mstari ina kufundisha kuwa mtu mwenye uvumilivu na mtu mwenye subira. Kwa sababu unapata lazima ungoje wenzako waweze kutangulia ndiposa wewe na uweze kufikiwa. Na kutokana na hio unapata kwamba lazima uhakikishe kwamba wewe ni mvumilivu. Na kutokana na hio unapata kwamba inaonesha ile hali ya kuweza kukua na uvumilivu na ile hali ya kuwa na utulivu. Pia kwa upande mwingine pia inaweza kutufundisha kwamba kusubiri kwa mstari inaweza kutufundisha kukuwa na watu wenye subira. Kwa nini niseme kukua na watu wenye subira kwa sababu unapata saa zingine unenda kwenye mstari unapata labda mstari ni mrefu sana. Na kutokana na hio unapata, lazima uhakikishe kwamba unasubiri, wengine waweze kutangulia kwanza, ndiposa uweze kufikiwa. Na kutokana na hio unapata kwamba, inahakikisha kwamba wewe ni mtu mwenye subira na mtu mwenye kungoja. Na lazima uweze kuhakikisha kwamba unavumilia. Kitu ingine ambao inafanya najihisi vizuri kusubiri kwenye mstari, unapata kwamba pale kwenye kusubiri kwenye mstari saa zingine unapata kwamba inaleta ushirikiano. Kwa nini niseme inaleta ushirikiano na urafiki. Kwa sababu pale saa zingine unapata kwenye mstari mumeweza kusubiri watu kadha wa kadha na kutokana na ile kusubiri unapata kuna maongezi fulani fulani ambayo inaanzishwa pale. Na kutokana na pale unapata kwamba unaweza kuleta ile maongezi ambayo inaleta mahusiano mema, inaleta urafiki. Na kutokana na hayo maongezi unapata kwamba inaweza kuleta uhusiano na unaleta ile urafiki wa karibu. Na kutokana na hio unapata watu wengi katika jamii wanaweza kuishi katika amani na katika njia nzuri kwa sababu ya ile utulivu na ile kukuwa pamoja katika jamii. Halafu tena kitu ingine ambayo pia tunapaswa kuzingatia wakati tumeweza kusimama kwenye mstari. Inapaswa kuzingatia nidhamu. Kwa nini niseme unapaswa kuzingatia nidhamu? Kwa sababu inatufanya tukue na nidhamu. Kwa nini nisema inafanya tukue na nidhamu? Kwa sababu unapata pale ambapo mwingine alikuja wa kwanza. Wewe umekuja labda kama umechelewa. Unaona kwamba inakufundisha kwamba lazima ukuwe na ile nidhamu ya huwezi kutoka hapo na kuweza kwenda mbele ama kuanza kutangulia wengine. Lazima tukuwe tuna ile nidhamu ya kuhakikisha kwamba unafwata laini ama unaweza kufwata mstari ndiposa uweze kufikiwa na kutokana na hio inatufundisha kwamba kwa kila jambo ambalo tunafanya uwe na nidhamu. Kwa sababu nidhamu ni kitu ya muhimu sana na inahakikisha kwamba mtu anaishi na amani, mtu anaishi na ile utulivu fulani kila wakati. Na kutokana na hio inaweza kutusaidia sana katika kuhakikisha kwamba tunaishi katika maisha ya umoja, ushikamano na ile maisha yenye nidhamu njema. Halafu pia kitu ingine ambayo inanifanya nimeweza kujifunza kutokana na kusubiri kwenye mstari, inanifanya kwamba niweze kukuwa na mtu wa kuweza kukuwa na ile hali ya kuweza kuvumilia. Kwa nini niseme nikuwe na hile hali ya kuweza kuvumilia? Kwa sababu unapata saa zingine kusimama pale kwenye mstari, unapata saa zingine ni ile hali ya ku. Kusimama pale kwenye mstari, unapata saa zingine ni changamoto sana na lazima ukuwe na ile uwezo ya kuweza kuvumilia. Kwa sababu saa zingine unaeza kusimama kwa mstari, kwa muda mrefu sana na kutokana na hiyo unapata kwamba. Lazima tu uweze kusubiri, lazima uweze kuvumilia. Na kutokana na iyo lazima tu uhakikishe kwamba unaeza kuvumilia. Na kutokana na iyo unapaswa kuhakikisha kwamba umeeza kukuwa na ile uvumilivu ya kuweza kusubiri kwenye mstari kila wakati. Katika njia ya kuweza kuvumilia na kuweza kubaki kwa mstari.

Ati nimeulizwa kwamba unatazama vidio wapi mtandaoni. Kwa kweli kabisa mimi hutazama video katika sehemu mbali mbali pale mtandaoni. Kwanza kabisa mimi kama nataka inategemea ni vidio za aina gani ambao mimi hutazama. Kama ni vidio ya kuhusiana na mafunzo mbali mbali, mimi kila mara uenda kujifunza vidio katika YouTube. Na unapata pale YouTube utapata vidio mbali mbali kama unataka kujifunza kuhusiana na kipengele fulani. Utapata kwamba unaenda tu kutafute kuhusiana na mada iyo unenda kuitafuta na ungepata kuhusiana na mada iyo utapata kwamba unaeza kusoma kwa rahisi na kuelewa zaidi. Na kutokana na hiyo unapata kwamba YouTube imeeza kurahisisha mambo sana na kufanya ile hata masomo imeza kukua katika mfumo wakidigitali ambayo imeza kufanya mambo kukua rahisi na kwanjia tulivu na njia ambayo inaeza kueleweka kwa urahisi. Na kutokana na hiyo unapata kwamba imekua ni jambo ambayo inaeza kuvutia na inaleta amani sana katika inafanya watu wanaeza kuelewa mambo kwa urahisi. Halafu tena unapata mimi wakati ingine labda kama niko na wakati ambao nimetulia tu nataka kutazama vidio za kueza kunifurahisha. Mimi kila mara kama nataka video za burudani naenda tu kutazama video katika tiktok na kutoka kwayo tiktok naenda tu kutazama pale ambapo napata kuna watu wameeza kueka vidio za aina mbalimbali ambayo labda ni watu wameeka vidio za haina mbalimbali, za burudani, za unapata kwamba kuna vidio aina mbalimbali. Na kutokana iyo unapata, naeza kupata ile ucheshi, naeza kupata ile utulivu, naeza kupata. Yani watu wameeka vidio ambao zinafurahisha, zina leta, zina dumisha na inafanya yani mtu anaeza kujihisi kwamba ameeza kutulia na ako na amani fulani na kutokana na hiyo unapata kwamba inaeza kuleta amani na ineza kuleta muemuko fulani ya kuweza kufanya mtu aweze kutulia. Alafu tena jambo ingine ambao pia tena pali pengine ambao mimi tena utazama vidio ni pale kwenye Facebook. Pale Facebook unakuta pia ni kuna vidio aina tofauti tofauti ambayo zingine ni vidio za ucheshi, vidio za kuelimisha, vidio za kitamaduni vidio za aina tofauti tofauti ambayo huleta burudani katika maisha ya kila siku na unapata kwa kweli kabisa utazamaji wa vidio iko na umuhimu sana katika maisha yetu. Kwa nini niseme iko na umuhimu sana katika maisha yetu. Kwa sababu unapata kwanza kabisa kutazama zile vidio huleta burudani kwa nini niseme na leta burudani kwa sababu unapata pale ambapo unaeza kutazama vidio mbali mbali kuna jinsi ambayo mtu anaeza kujihisi kwamba hanapata burudani anapata utulivu fulani na kutokana nayo unapata kwamba mtu anaeza kukuwa na hali fulani ya kueza kutulia kiroho hali fulani ambayo mtu anajihisi kwamba hako sawa na hako katika hali yake ya utulivu na kutokana na hiyo unapata kwamba mtu anamuemuko fulani ya ya kueza kujihisi kwanza umetulia alafu tena umuhimu ingine unapata video hizo utupa mafunzo, kwanini ni seme inatupa mafunzo. Kwa sababu unapata sa zingine aina hizo za video utufunza kusiana na mada mbali mbali ambao labda tunaeza kurekebisha katika maishi yetu. Jinsi ya kuishi na wanajamii na jinsi ya kuweza kukaa katika jamii yetu. Unapata kutokana na hiyo unapata kwamba inakuwa na ya muhimu sana. Alafu tena jambo ingine ambao tena nimeeza hiyo video imeeza kutufunza katika za mtandao wa kijamii unapata kwamba inaleta ile kububujika ama burudani. Kwa nini niseme inaleta burudani kwa sababu unapata saa zingine wakati unaeza kutazama ile video mtu anaeza kujihisi kwamba ameeza kutulia kiroho ameeza kutulia na kutokana na hiyo unapata kuna zingine hadi inaleta ucheshi. Alafu kwa upande mwingine pia unapata video hizo hiko na changamoto sana. Kwanini niseme iko na changamoto kwa sababu unapata kuna video ingine ambao kwanza ni kutokana na kutazama zile video unapata zina poteza muda sana. Kwanini niseme inapoteza muda kwa sababu unapata sazingine labda watu wengi wameeza tu kuketi na kuweza kutazama zile video fupi fupi. Na kutokana na hiyo unapata wanatumia muda nyingi sana kutazama zile video na unapata kwamba inapunguza ile uwezo ya uzalishaji katika jamii. Na kutokana na hiyo unapata inapunguza ile uzalishaji na inafanya watu kupunguza hile njia ya kuweza ku.